Marafiki wapya kila wakati tunaopatana labda tumepatana katika maungano ya watu, katika mikutano, ama katika hafla kama harusi, unapata marafiki wapya mnaopendezana ama mnaoelewana kwa zaidi. Na kwa hivo marafiki wapya lazima uwalete kwa karibu, ndiyo urafiki wenu uzidi kudumu na kukita mizizi. Na kwa hivyo mimi marafiki wapya mwanzo kabisa tunabadilishana namba zetu ya simu ilikuwezesha mawasiliano ikuwe na urafiki uzidi kukita. Tena marafiki wapyaa pia na wapigia simu ndio mawasiliano izidi na urafiki twasema ni mawasiliano. Na wakiwa na jambo tunasaidiana ama tunajaribu kutatua ile shida kila mtu akonayo ndio urafiki uzidi kuwa kati yetu na iyo urafiki inazidi na kuwa mtu wa wazi usikuwe mwongo inasaidia sana kudumisha urafiki wenyu na urafiki wapya.

Uzoefu wa kushangaza nilio upata ulikuwa wakati nilipokuwa nikishiriki katika mradi wa jamii. Kusaidia shule ndogo kupata vifaa vya elimu. Nilikuwa na nafasi ya kuzungumza na watoto, kuona furaha yao wakiwa na vitabu vipya, na kushiriki katika kufundisha masomo madogo madogo kwao. Hilo lilinifundisha mambo mengi. Labda mtu anajiuliza mambo gani haya yenye ulijifundisha yenye ilileta uzoefu unaoshangaza. Kwanza, jinsi msaada mdogo unaeza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya wengine ilikuwa jambo la kushangaza. Pili, furaha ya kushiriki na wengine bila kutegemea malipo ya kifedha ati washiriki na wengine, hutegemei lolote, liwapo, ati pesa, ama kuambiwa shukrani. La hasha, unafanya tu kwa kujitolea kabisa na hamna malipo ya kifedha. Na tatu, umuhimu wa kutoa wakati na talanta yangu kusaidia jamii. Uzoefu huo ulikuwa wa kipekee kwa sababu ulionyesha kwamba, kitendo kidogo cha wema, kinaweza kuunda kumbukumbu isio sahaulika na kuhamisha kufahamu mema mara kwa mara. Hadi leo, ninapokumbuka siku hiyo, nahisi motisha na furaha kubwa asante.

La hasha sijawahipata usafiri wa kutumia ndege ila natamani sana katika siku za usoni. Kama nilivyokuwa nakuelezea kwamba natamani sana kusoma ile lugha ya Kichina. Siku za majuzi, natamani ya kwamba ama natumai ya kwamba nitaenda pale nchini ya Uchina kwa kuendeleza masomo na pia biashara yangu. Kwa hivo nitakuwa na wakati mwafaka wa kutumia hii usafiri wa ndege kwa mara yangu ya kwanza. Najua itakuwa jambo la kusisimua la kupendeza na pia la kushtusha kati moyo wangu. Juu sijawaipata nafasi ya kutumia hii njia ya usafiri. Popote kwa umri wangu wote nilio nao na kwa hivyo natamani itakuwa wakati mzuri wa kuitumia kwa mara ya kwanza.